Naam ningependa kusema kwamba napenda sana sana kuogelea na kuogelea ni mojawapo ya shughuli nyingi ambazo mimi ninazo zifurahia kwa sababu kuwagelea kuna nipafuraha ya mwili na hata kunipafuraha ya akili kwa wakati mmoja Kila niendapo majini, mimi uhisi utulivu kwa wakipeke, kama kwamba mawazo yangu yote, mazito yanaoshwa na maji. Hii shughuli huwa inanisaidia kupumzika na kujisikia mwenye huru. Jambo lingine ni kwamba kuogelea ni mazoezi mazuri kwa afya ya mwili na huwa kuna nisaidia kuimarisha msuli ya mwili mzima wangu na hata kuanzia kwenye mikono, migu, tumbo, mulongo, mwili wote mzima. Kuagelea ni tofauti na michezo mingine Kwa sababu kuagelea hukandamiza mviungo vya mwini na hivyo ni salama hata kwa watu wenye matatizo ya maungo au maumivu ya mgongo, muscles, misuri Pia huwa inasaidia kuboresha mzungu kwa wadamu kuangeza wezo wa mpafu na nijampu wa balo mimi ni lalo nifraya na huwa linafanya mtu awe na pumzi mzuri na mwili wenye nguvu zaidi Mjambu lingina ni kwamba? Unapo ogelea? Mimi huwa nina kuogelea kuna nisaidia kupunguza msongo wa mawazo Wakati wanina po ogelea na lazimika kuzingatia pumzi na mienendo ya mwili wangu Hii ni jambo ambalo huwa linasaidia kusahao matatizo ya kila siku kama kazi masomo na hata changamoto za maisha sauti ya maji muendo wa kehuwa unanipa amani na amani ya andani na baada ya kuangelelea mimi huwa na hisi nimebrudika na hata huwa napata nguvu ya za kuendelea na shuguli za ngu upia E jambo la pili ni kwamba milu pia huanapenda kuongelea kwa sababu ni shuguri ya kijami Mara nyingi watu huongelea pamoja kwenye mwabuawa, fukweni na ni jambo ala ambalo wali natuwa na fazia kuzungunza, kucheka, kucheza pamoja, kushirikiana kuogelelea pia pamaja na marafiki ata ama familia kwa kunaimarisha mahusiano na ata hua kunaeleta ukaribu kuzahidi wa familia na marafiki nifuraha kubwa kwangu kushinda na hua na utani wakati tunapua ogelelea maana kufundisha na biompia hua tunapata wakati wakufundisha na mbinu mpya na hata kucheza mchezo midogo dani ya maju kama vile kucheza na mpira zaidi ya hayo kugelelea hua kuna nifundisha nizamu na ubumiliu kujifunza mbinu sahihi za kugelelea kuna hitaji mazoezi na subira kadri mtu kadri ni navio weza na mimi hujifunza kubibiti mwili na pumifika zake vizuri za hili hata katika mafunza muhimu ya nayo weza kutumika hata katika maisha yangu ya kila siku ni kuangele hua kuna nisaide kukabiliana na changa mato zake maisha na jambu la muisha ni kuaba kuangelelea hua nishuguli ni nayo ipenda sana, mana hua inanifanya niwe na afya bora hua inanifanya niweze kuturiza akili na inaniruhusu pia nishirikiane na wengine, na hata kumiweze kuangana na wengine katika kumakunzo ya maandili muhimu ya maisha na ambayo ni zaidi ya michezo na hata njia za kuendeleza kimwili na kiakili nae, njia maana mimi, kila ni napo pata nafasi huwa na, na weka mdawa kuenda kuogelea na jitahidi kuogelea na kufurahia manufaa yake sana mana anina patangaw wakadir.

Nina doto kubwa sana na doto yangu ni kuenda Australia kuendeleza masomo yangu ya badae na badae we niwe kuwa mwanabiashara mkubwa mahali pala. Doto hili huwa inanipa motisha kubwa ya kufanya kazi kwa bidina kujituma kila siku na kila wakati ili niweze kuifikia kufikia. Australia ni moja ya nchi zinazo ninazozipenda maana ina mfumo mzuri wa elimu na hata mazingira ni salama na hata huwa inawapa watu nafasi fursa nyingi za kujifunza na kukuza vipaji vyao. Kwa kabisa ningetaka kusema mimi huwa natamani sana sana kwenda Australia kwa ajili ya masomo kwa sababu elimu mle mahalini pale huwa ni msingi wa mafanikio. Ningependa kusomea kosi ya kozi ya ya udaktari itakayo niwezesha kupata ujuzi waki wa naku na kuweza ku kukuwa na ujuzi wa matibabu na kuwap kuwapa wagojwa na kuwatumikia wagojwa. Ha pia katika biashara teknolojia kuwa kuna vyuo vikuu vya Australia vinavyojulikana kimataifa kwa ubora wa erimu za za udaktari kusoma huko ku kutanifanya niweze kupanua mawazo yangu na kuwa kuta nanina amini kwa nitaweza ku kuwa na nidhamu ya kitaaluma kuni huna kuelewa eeee namna mambo yanavyo fanyika mle. Pili eee kwenda Australia kungekua fursa ya kujifunza tamaduni tofauti kukutana na watu kutoka mataifa mbali mbali, kuonge kuonge kuongeza uzoefu wangu wa maisha. Na hata kunisaidia kujenga mtandao wa marafiki na hata washirika wa baadae Uzoefu huu eeeee ni ni chitu abacho ki hu wakimataifa huwa wanifa ni muhimu sana haswa kwa mtu anayetamani kwa mwana biashara kwa sababu biashara ya hivi sasa haishi ndani ya mipaka na nchi moja hivo basi baada kumaliza masomo yangu mahali pale toto yangu ni kuanzisha na kuendesha biashara yenye mafanikio katika nchi Australia Ningependa pia kuanzisha biashara itakayotoa ajira kwa wengine na hata kuchangia maendeleo ya kijamii biashara hii inaweza kuwa nikaa tika ya sekta ya urembo, nywere, yani beauty na pia biashara ingine ya huduma ya teknolojia na pia ku ku biashara ya ya kuanzisha community kama vile nursing care home aaaa ambazo zinazokuwepo. Lengo langu kubwa ni kujipatia faida pekee ya kipekee na pia kujenga biashara yenye maadili, ubunifu na mchango, chanya na kamili kwa jamii. Zaidi ya hayo yote eeeh, natamani sana sa kutu kutumia maarifa za ya uzoefu nitapata nitayo, nitakayopata Australia ku kwi kuisaidia pia nchi yangu ya asili. Ili niweze kupitisha biashara au miradi bari bari, na pia nigependa kuunganisha masoko ya kimataifa na ya nyumbani. Ndiposa kuleta maendeleo kwa pande zote mbili.Hivyo basi hii itanipa fursa na itawezesha kuniridhisha zaidi kwani Mimi nitakuwa nimetimiza ndoto langu na hivo huku nikisaidia wengine pia kukua Kwa ujumla ningetembe na kusema kwaba doto yangu ya kwenda Australia kuendeleza masomo na kuwa mwanabiashara ni safari ya malengo, bidii na matumaini najua haitakuwa rahisi lakini mimi ninaamini na ni matumaini makubwa kwaba juhudi, nidhamu na imani doto hili litaweza kutimia na divo maana kila siku ninajitahidi kujifuza kupanga na hata kufanya kazi kwa bidii ili siku moja itakapofika niweze kufaninikisha do.

Kwanza kabisa ningependa kushukuru kwa kunipa muda huu ili niweze kuelezea kuhusu majira ambayo huwa ninayoyapenda sana majira ninayoyapenda zaidi zaidi ni majira ya joto na yenye upepo wastani kwa sababu majira haya huwa inanipa hisia ya furaha na hua inanipa uhuru na uchangamfu katika majira haya hali ya hewa hua ya kupendeza wakati ambapo jua linang'aa bila kuwa kali kupitia kiasi na pia upepo huwa unanisaidia kupunguza joto Hii ni hali ambayo huwa inanifanya nijisikie mtu mwenye furaha na mtu mchangamfu na hata nahisi kuwa mimi ni mwenye nguvu na naweza kufanya shughuli mbalimbali kwa wakati ule Napenda pia majira ya joto kwa sababu shughuli nyingi za nje huwa zinawezekana inawezekana kufanya kwa urahisi na kwa wakati ule wa majira haya watu wanaweza kutembea, kutana marafiki, familia, kufanya michezo, kusafiri bila hata vikwazo vingi vya hali ya hewa na huwa pia ni rahisi kupanga ratiba yako yangu ya kila siku mvua. Mvua nyingi au baridi kali huwa inanisumbua na huwa inakatiza shughuli za kila siku jambo la pili ni kwamba majira haya huwa inaleta hali mzuri ya kisaikolojia Mwanga wa jua huwa unaongeza furaha na kupunguza hisia za msongo wa mawazo Nimechunguza na kuona kwamba watu wengi huonekana kuwa na tabasamu zaidi na hata moyo wa kushirikiana Wakati kuna jua hivo Basi ningetaka kusema kwamba mimi binafsi huwa nahisi kuwa na motisha na wa kufanya kazi na kujifunza na kujiendeleza kwa wakati mwingi na wakati kuna majira ya joto Zaidi ya hivyo ninapenda majira ya jua kwa sababu ya chakula na mavazi yanayo husiana nayo Wakati kuna joto, watu wengi wanapenda vyakula vyepesi na vinywaji, baridi, ambavyo huwa vinaburudisha mwili na mavazi haya mepesi ni ya rangi, angavu na huvaliwa zaidi ni jambo ambalo huwa linaleta hisia ya uhuru na raha sana Majira ya joto kwangu pia huwa inaleta muda wa kukutana na familia na hata marafiki wangu Hukatika huu wakati mzuri wa ku huwa naona ni wakati mzuri wa kuwa kufanya sherehe kufanya matembezi pamoja na marafiki au ata kushirikiana katika matukio ya kijami mahusiano huwa inaimarika zaidi kwa sababu watu wanakuwa huru kukutana na kushirikiana ningependa kuelezea kwa kina na kusema ya kwamba Majira ya joto huwa ni Majira majira ya joto huwa ninapenda majira ya joto kwa sababu huwa inanipa mchanganyiko wa hali mzuri wa hewa huwa unanipa kwa pia majira ya joto huwa inanipa furaha ya kisaikolojia Majira ya joto pia huwa inanipa fursa nyingi kubwa sana za kijamii Majira haya yanapo huwa inanifanya niwe wa kujisikia hai niwe mwenye matumaini mengi na hata naweza kuwa tayari kukabiliana na changamoto za maisha kwa moyo wangu wote au kwa moyo mkunjufu. Majira haya ya jua pia huwa inanipa fursa ya kupatana na kuweza kupatana na marafiki, kucheza, michezo ya kujiburudisha, pia ninaeza kupata muda mwingi wakati wa jua au wakati wa joto wa kukutana au kuwa na wakati tu ule wa kibinafsi na familia yangu ambapo huwa inatufanya tuweze kubond. Na kutufanya tuwe kuendelea kupendana na huwa inafanya tuwe wa kuwaza.

Asante kwa kunipa fursa hii ili niweze kueleza kwamba ya kuhusu kupenda muziki wajadi. Ndivyo, mimi napenda sana muziki wajadi. Maana huwa unadhamana kubwa ya kitamaduni na kihistoria pia. Hu mziki si burudani tu, mabali huwa ni kioo na huwa kinachonyesha maisha, desturi mila na desturi madili ya jamii pia. Huwa kila ninaposikiza mziki wajadi mimi huhisi kama narudi nyuma katika historia na ninaweza kuelewa mzizi ya watu na hata tambanduni za watu tofauti tofauti. Muziki wajadi huwa unanivutia kwa sababu. Muziki wajadi huwa na una ujumbe mzito wa kijamii. Na nyimbo ambazo huimbwa katika muziki wajadi. Nyingi za nyimbo hizi huzugumzia maisha ya kila, siku, kazi, ndoa, mushikamano, wajami, heshima kwa wazee na hata mafunzo ya maadili kwa vijana. Kwa kupitia muziki wajadi, jamii hua inapitisha marifa na hekima kutoka kizazi kimoja, hadi kizazi kingine, bila hata ya kuhitaji maandishi E, lingine ni kwamba muziki wajadi ninaupenda kwa sababu ya vyombo vyake vya kipekee kama vile, filimbi, kayamba, zeze, ngoma, mariba na hata kuna vyombo vingine vingi vya asili ambavyo hutoa sauti ambazo zina asili na hata sauti za mvuto wa kipekee Hii hua haziigwi kirahisi na muziki hii na hata muziki wakisasa haiwezi kufananishwa na muziki wajadi. Hii hunipa hisi ya ukaribu na mazingira na hata hunipa asili na maisha ya zamani. Zaidi ya hayo ningependa kusema muziki wajadi hua unaimarisha kutambulisha wajami na hata hua inaeza unaposikiza muziki wajadi mtu hua akiimba au kucheza muziki wake bila hata lake. Muziki wajadi pia huleta umoja na mashikamano. Huu muziki huwa unafanya watu wajivunie walikotoka na hua unafanya watu kuweza kutambua umuhimu wa kuhifadhi utamaduni wao na kuwa katika dunia ya kisasa. Ninapenda jinsi ambavyo huu muziki wajadi unavyo husisha jamii mzima. Mara nyingi ni kwa mziki wajadi huwa hauchezwi na kusikilizwa tu bali mziki huu watu hushiriki kwa kuimba na hata kupiga makofi na kucheza Hii ni jambo ambayo huleta furaha na hata huwa ni jambo ambayo huondoa mipaka kati ya wasani na hata watazamaji na hata kuimarisha husiano wa watu na wasanii balimbali na katika ya watu balimbali na penda pia kwa ujumla ningependa kusema ama kuwaeleza kwa kina kwamba muziki wajadi ni sababu ni uridhi ni naupenda muziki wajadi kwa sababu hua muziki wajadi una uridhi wenye dhamana kubwa sana na unaburudisha muziki wajadi pia hua unafundisha na hua pia unaunganisha jamii na kuhifadhi historia za jamii mbali mbali katika nchi tofauti tofauti. Ingawa muziki wajadi na muziki wa kisasa una nafasi yake. Pia muziki wajadi huu utaendelea kuwa wa kipekee na hata utaendelea kuwa wakipekee na hata utaendelea kuwa na umuhimu mwingi sana. Maana ndiyo msingi na wa utanumaduni na hata huwa unatambulisha na kuweza kutambulisha jamii nyingi sana kila wakati unapoimbwa ama kila wakati unapoimbwa.